Na kunywa maji mara kadha kwa siku. Hasa kila ninapo hisi kiu na hilo ndilo nimejifunza kulizingatia kwa muda mrefu. Sifungwi sana na kupima kwa chupa au glasi ngapi nimekunywa bali na usikiliza mwili wangu kwa makini. Ninapoamka asubuhi jambo la kwanza mara nyingi ni kunywa maji ili kuamsha mwili baada ya masaa ya kulala. Ndiohunisadia kujisikia mchangamfu na kuanza siku nikiwana nguvu. Baada ya hapo siku yangu inapoendelea ikiwa nipo darasani nafanya kazi ya tembea au hata nikikaa tu Nikihisu kiu na chukua maji bila kusita na amini kiu ni ishara ya mwili inayoonyesha hitaji la mwili kwa hiyo sipuuzi Kwa kawaida ninapokuwa na shughuli nyingi au jua kali hunywa maji mara nyingi zaidi Hali ya hewa ikiwa ya joto au nikiwa nimetoka kufanya mazoezi. Mwili hupoteza maji kwa njia ya jasho Hivyo ninahakikisha na yarudisha kwa kunywa maji ya kutosha Sifanyi hivi kwa sababu ya kufuata sheria fulani ya kiafya niliyo somewa tu Bali kwa sababu nimeona uzuefu wangu binafsi kuwa ninapo kunywa maji mara kwa mara na hisi mwili wangu ukosawa zaidi Siishiwi na nguvu haraka kichwa hakiumi ovyo na hata umakini wangu huwa mzuri Pia nimegundua kuwa kunywa maji hunisaidia katika mmenyenyo wa chakula, Ninapokula hasa vyakula vizito au vya wanga. Nahisi hunisaidia kuwepuka, kujisikia, kusinzia au kukosa raha tumboni. Sinywi majimingi kupita kiasi wakati wakula, lakini baada ya muda mfupi ni kihisi kiu, kunywa maji unisaidia kuzea mtirigo mzuri wa wakula na kunywa bila kuumiza tumbo au kuleto usumbufu. Kwa upande wa afya na ya ngozi nimeona tofauti kubwa na kukunywa maji, mzuri, mgozi yangu hua na hali mzuri zaidi. Haikauki haraka na kwa ujumla na hisi mwili wangu unaonekana kama kujisikia wenye afya. Hili limenifanya niwe na msimamo thabiti kwamba maji si kitu cha kuliwa poa. Ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku Ndiyo maana hata kama niko kwa safarini na nanimesahau kubeba chupa ya maji Nikihisi kiu hutafuta maji kwa haraka iweze kanavyo Kuna siku ambazo ni naweza kunywa maji mara nyingi zaidi kuliko siku nyingine kulingana na kile ni nachofanya siku ambazo nafanya shughuli za kimwili au kutembea sana hunywa maji kwa mara zaidi siku ambazo nikondani na shughuli si nyingi bado hunywa maji Lakini kwa mpangilio unaendana na mahitaji ya mwili wangu Siweki shinikizo la kufika kiwango fulani cha lita kwa siku Kwa sababu na amini kila mtu anamahitaji tofauti kulingana mwili wake mazingira na shughuli anazofanya Kuntazama wangu kujifunza kusikiliza umwili ni jambo muhimu sana watu wengi hupuuza kiu na kuendelea na shughuli zao hadi baadaye wanapojisikia wamechoka sana au wanaumwua kichwa Mimi nimeamua kutochukua njia hiyo nikihisi dalili ndogo tu ya kiu Nachukua maji hata kama nifunda chache inanisaidia kwa muda hili limekua tabia ya kawaida Sijambola kulazimisha mwili wangu umezoea na inahisi faraja kubwa kwa kufanya hivyo Kwa jumla ninaweza kusema kuwa nina kunywa maji mara kadha kwa siku Kila nina pohisi kiu bila kuesabu sana idadi msingi wangu ni kuhakikisha mwili wangu haukosi kile unachokitaji maji kwangu situ kinywaji bali nisehemu ya mtindo wa maisha Unanisidia kuwa na afya nguvu na utulivu wa mwili na akili huo ndio msimamo wangu na sioni sababu ya kubadilisha kwa sababu matokeo yake ni me yaona wazi katika maisha yangu ya kila siku.

Ninapo ulizwa kuhusu utaratibu wangu wa kahawa au chai jibu langu hua wazi kabisa. Mimi ni mtu wa chai kuliko kahawa. Nasimamia hilo bila kusita, sio kwa sababu kahawa ni mbaya. Hapana, bali kwa sababu chai inanifaa zaidi kimwili na kiakili Kwanza kabisa, napenda chai kwa sababu inanipa utulivu fulani ambao kahawa hainipi kahawa mara nyingi, hunifanya nihisi kama niko mwenye haraka isio na sababu. Moyo unapiga kwa kasi na mawazo yana ruka ruka chai hasa, chai ya maziwa au chai ya tangawizi, unipa nguvu laini yenye mwelekeo na unifanya nijisikie nipo sawa kuanza siku. Kwa kawaida, unywe chai asubui huo ndiyo wakati ninauona unafaa zaidi Nikiamka, sipendi kuanza siku bila kitu cha moto chai unisaidia kufungua mwili taratibu kunipa joto tumboni na kunifanya nijiskie tayari kukabiliana na shuguli za siku Sinywi chai kwa haraka, napenda kuchukua taratibu nikifurahia harufu yake na ladha yake huo muda wa chai kwangu ni zaidi ya kunywa. Nikama muda wa kujitenga kidogo na dunia kabla kelele za siku hazijaanza Tani ya chai yangu napendelea vitu rahisi lakini vya maana. Mara nyingi huwa naweka majani ya chai ya kawaida, maziwa kiasi na sukari kidogo sana, au wakati mwingine kabisa bila sukari. Wakati mwingine hasa nikihisi nimechoka au hali ya hewa ni baridi huongeza tangawizi au mdalasini vitu hivi vinafanya chai iwe na ladha ya kipekee na pia nahisi vina faidha kiafya. Sipendi chai ilioja sukari nyingi kwa sababu inaniharibia ladha halisi ya chai na pia hunifanya nijisikie mzito baadae mahali napopenda kunywa chai ni nyumbani. Nyumbani kuna utulivu ambao haupatikani kwingine Ninaweza kukaa chini, kushika kikombe changu na kunywa chai bila presha. Ingawa wakati mwingine, nikitoka nje au nikiwa na marafiki, naweza kunywa chai kwenye kibanda au magahawa bado ile ya nyumbani inaladha yake tofauti. Labda ni kwa sababu ya mazingira au labda ni kwa sababu najua nimeitengeneza kwa mtindo ninaupenda. Kwa maoni yangu chai bora ni ile ya bei ghali, bali ile inayokufanya ujiskie vizuri. Ninapo kunywa chai kama sehemu ya kawaida ya siku yangu nahisi mabaliliko chanya. Kwanza, akili yangu huwa tulivu zaidi naweza kufikiria kwa utaratibu kupanga mambo yangu na kufanya maamuzi bila msongo. Pia mwili wangu hunijibu vizuri, sihisi maumivu ya tumbo wala kuchoka ovyo. Chai imekuwa kama rafiki wa kawaida katika maisha yangu ya kila siku. Kitu ambacho sihitaji kufikiria sana lakini kinanisaidia sana. Kwa ujumla, msimamo wangu ni huo. Kahawa ni nzuri kwa wanaoipenda lakini chai ndiyo chaguo langu la kwanza na la kudumu. Sioni sababu kujilazimisha kunywa kahawa ilhali chai inanipa kile ninacho hitaji. Nguvu, utulivu na raha. Utaratibu wangu wa chai sio wa kifahari. Lakini ni wa maana kwangu. Ni sehemu yangu ya maisha na ninaamini itendelea kuwa hivyo kwa muda mrefu kwa sababu inanifaa na hilo ndilo jambo muhimu zaidi kwangu.

Kila jioni kabla ya kulala nina utaratibu ambao kwangu ni muhimu sana na kusababu ndiyo hunisaidia kutuliza mawazo kuwachana na msongo wa siku na kujianda kiakili na kihisia kwa usingizi mzuri. Mara nyingi huanza na kusoma hadithi. Na hii siyo tu kwa burudani bali ni pia kujifunza na kufikiria kwa kina. Kusoma unipeleka kwenye dunia tofauti kabisa, unifanya nione maisha kwa mitazamo mingine na unisaidia kupanua fikra zangu. Wakati mwingine nasoma hadithi za kubuni, wakati mwingine nasoma simulizi zenye mafunzo au hata makala, zinazonifanya nifikirie zaidi kuhusu maisha, malengo na mwelekeo wangu. Kwa maoni yangu kusoma kabla ya kulala ni tabia bora sana kuliko kukaa tu bila mpango au kupoteza muda kwenye vitu visivyo na maana. Kwa sababu huwacha akili iwe imetulia lakini bado imejaa mawazo chanya Baada ya kusoma mara nyingi huongea na marafiki kwa simu. Huu ni wakati muhimu sana kwangu kwa sababu mazungumzo hunisaidia kujisikia nimeunganisha unganishwa na watu ninao wajali Tunaweza kuzungumzia mambo ya kawaida kama jinsi siku inavyoenda, vichekesho, mipango, na baadaye au hata changamoto tunazopitia. Kuongea na marafiki kunisaidia kuachia yale yote niliyobeba moyoni siku nzima. Mimi ninaamini kabisa kuwa mtu hawezi kuwa imara kiakili bila mawasiliano mazuri na watu wanaowaamini. Wakati mwingine mazungumzo haya hunifanya nicheke. Wakati mwingine hunifanya nitafakari lakini mara nyingi hunipa amani ya moyo Hata kama ni mazungumzo mafupi athari yake huwa kubwa sana kwenye hali yangu ya akili kabla ya kulala Kuna nyakati pia ambapo nacheza michezo ya simu kama PUBG. Hii ni njia yangu ya kupumzika na kutoa mawazo yote yaliyokuwa yakini sumbua siku nzima michezo hunifanya nijikite kwenye jambo moja, ushindani hunipa msisimuko na ushinda ushindi mdogo mdogo hunifanya nijiskie vizuri watu wengi hudharau michezo ya simu, lakini mimi nina mtazamo tofauti kabisa. Kwa kiasi na kwa mpangilio mzuri, michezo inaweza kunisaidia akili kupumzika na kupunguza stresi. Ya muhimu ni kujua mpaka kwa sababu nikicheza kupita kiasi naweza kuharibu usingizi wangu Ndiyo maana naucheza kwa muda mfupi tu kisha huwacha bila kujilazimisha Baada ya yote hayo, jambo la mwisho na muhimu zaidi ni kuomba kabla kulala. Huu ni wakati utulivu kabisa ambapo najitenga na kelele zote za dunia Naomba kumshukuru mungu kwa siku iliyopita, kwa ulinzi, afya na fursa zote nilizopata. Pia huomba msamaha pale nilipokosea na kuomba asi aniongeze kesho iwe siku bora zaidi. Kwa maoni yangu, kuomba kabla kulala ni msingi muhimu sana wa amani ya moyo. Hunipa hisia ya usalama na matumaini na hunisaidia kulala nikiwa na moyo mwepesi bila usingizi bila mzigo ya mawazo Kwa ujumla, jioni zangu kabla ya kulala ni mchanganyiko wa kujifunza mawasiliano, burudani na utulivu wa kiroho Sina haraka, sifanyi mambo kwa kubahatisha. Ninaamini kabisa kuwa jinsi unavyomaliza siku yako inaathiri sana jinsi unavyopokea siku inayofuata. Ndiyo maana nachukua muda wangu kufanya mambo yanayo nijenga kiakili, kihisia na kiroho Utaratibu huu umenisaidia sana kupata usingizi mzuri kuamka nikiwa na nguvu na kuwa na mtazamo chanya kuhusu maisha kwa ujumla.

Napendelea sana chakula chenye ladhaa ya asili, hasa kile chenye hisia za kishambani na kilicho andaliwa kwa njia rahisi lakini yenye mapenzi. Aina ya chakula ambacho kina niridhisha zaidi ni ile ni kile kinacho nifanya ni kumbuke nyumbani, shamba na maisha ya kawaida ya sio na haraka. Ladhaa ya chakula cha kienyeji ina kitu cha kipekee ambacho huwezi kukipata kwenye vyakula Vyakisasa vilivyojaa viungo vingi au mafuta mingi Unapenda chakula chenye ladhaa ya wastani kisicho kali sana wala kuwa butu Bali chenye usawa ziko mzuri unaoruhusu ladhaa halisi ya chakula kujitokeza mfano mzuri ni ugali wa dona uliopikwa vizuri Ukiambatana na mboga za kienyeji kama kunde managu au terere pamoja na maziwa ya mgando au nyama ya kienyeji iliyochemushwa taratibu Chakula cha kishambani hunipa hisia ya utulivu na kurithika Unapokula chakula kama hicho huhisi kama mwili wako unaelewa unachokula hakina haraka, hakina presha na hakina kujionyesha kupita kiasi ni chakula ambacho kinalisha mwili na pia akili Harufu ya chakula kinapopikwa kwa kuni au jiko ya la kawaida. Ladhaa yake inapokuwa bado ya moto na namna kinavyoliwa taratibu bila papara. Yote hayo hunifanya nikithamini zaidi. Ninapenda pia vyakula vilivyo pikwa kwa njia za kitamaduni. Kama mboga zilizopikwa kwa nazi au maziwa. Maharagwe yaliyochemshwa vizuri bila kuharakishwa au viazi vitamu vilivyochemshwa tu bila kuongezewa vitu vingi. Kwa upande wa viungo napendelea vile vya asili kama vitunguu nyanya tangawizi kidogo na chumvi ya wastani Sipendi chakula kilicho pindukia pilipili au viungo vya viwandani vina vinavyoficha ladha halisi ya chakula Chakula kizuri kwangu ni kile kinachonipa hisia ya kushiba vizuri bila kujisikia mzito au kuchoka Hata ni kila chakula kicho kila siku Sioni kuchoka nacho kwa sababu ladha yake ni kweli na ya kudumu Chakula ya kishambani pia hunikumbusha maadili ya kushukuru kuvumilia na kudhamini vitu vidogo maishani Kwa ujumla napendelea chakula kitamu Lakini chenye unyenyekevu chakula kinachotoka moja kwa moja ardhini hadi mezani bila kupoteza utambulisho wake njiani Chakula chenye ladha ya nyumbani, ladha ya kijijini na ladha inayobeba kumbu kumbu na hisia Si tu kushibisha tumbo bali pia moyo hicho ndicho chakula ninachokipendelea zaidi na kwa maoni yangu hakuna ladha inayozidi ladha chakula cha Kishambani kilichopikwa kwa subira na wapenzi.

Wakati ninapokutana na mgogoro na mtu, jambo la kwanza hufanya ni kujipa muda wa kutulia. Mimi huamini kwa msimamo kwamba hasira ni adui mkubwa maamuzi mazuri. Nikijibu nikiwa na hasira mara nyingi mambo huharibika zaidi. Kwa hiyo, hujitenga kidogo ili kufikiria kwa utulivu nijitadhmini nanielewe kilichosababisha mgogoro huo. Siogopi kujiuliza kama nina kosa kwa sababu ukweli ni kwamba mara nyingi migogoro hutokana na pande zote mbili. Hii hunisaidia kushusha ego yangu na kuangalia swala la macho ya haki badala ya kujilinda tu. Baada ya kutulia, hatua inayofuata ni kujaribu kuelewa mtazamo wa yule mtu mwingine. Mimi huona kusikiliza kama silaha muhimu sana katika kutatua migogoro. Badala ya kukatiza au kujitetea kila sekunde hujaribu kumskiliza mtu mwingine kwa makini Hata kama sikubaliani nae kusikiliza hunipa picha kamili ya kile anachohisi kwa nini anahisi hivyo Mara nyingi hugundua kuwa baadhi ya mgugoro hutokana na kutolewana tu si chuki au maksudi ili hunisaidia kupunguza makali ya mgogoro mapema Ninapopata nafasi ya kuzungumza huchagua maneno yangu kwa uangalifu Mimi husema kile ninachohisi bila matusi, lawama, kali au kijeli Huwa napenda kuzungumza na kutumia sentensi zinazoanza na Nahisi badala ya wewe kila mara Kwa sababu najua lawama huongeza moto Kwa mfano nitasema nahisi siku sikilizwa Badala ya wewe hunisikilizi kamwe Hii hunisaidia kueleza hisia zangu bila kumfanya mwenzangu ajisikie kushambuliwa. Kitu kingine muhimu ninachofanya ni kuwa tayari kuomba msamaha pale inapobidi. Kwa maoni yangu kuomba msamaha ni si udhaifu bali ni ishara ya ukomavu. Kama nimekosea nakiri bila kujitetea sana. Hii mara nyingi hupunguzia mwenzangu hasira na kumfungua mlango wa maelewano. Watu wengi huendelea kugombana kwa sababu tu hakuna anayetaka kukubali kosa. Mimi huchagua amani kuliko kujisikia mshindi wa maneno. Pia kujaribu kutafuta suluhisho badala ya kushikilia nani hayuko sahihi. Migogoro mingi hushindwa kutatuliuwa kwa sababu kila mtu anataka kushinda hoja mimi hujiuliza tufanya nini ili hali hii isijirudie Hapo ndipo mazungumzo ya kweli huanza Tunaweza kukubaliana juu ya mipaka, matarajio au njia bora ya kuwasiliana siku zijazo Kwangu suluisho la kudumu ni muhimu zaidi kuliko kushinda mjadala wa muda mfupi Kuna nyakati ambapo migogoro haiwezi kutatuliuwa mara moja katika hali kama hiyo huchagua kumpa mtu nafasi na muda Sisimamii ugomvi kwa nguvu kama ninaona hauendi popote Najua si kila mtu yuko tayari kuzungumza kwa utulivu wakati huo huo kuvumilia na kusubiri wakati sahihi mara nyingi huzaa matunda kuliko kulazimisha mazungumzo kwa ujumla mtazama wangu wakati wa mgogoro ni kulinda heshima mahusiano na amani yangu ya ndani Mimi si mkamilifu lakini nimejifunza kuwa migogoro ni sehemu ya maisha na inaweza kuwa somo muhimu kama ishugulikiwa Kwa busara nikiwa mtulivu mkweli na mwenye nia ya kuelewana migogoro mingi huishi kwa maelewano au angalau heshima kati yangu na mtu mwingine tunayekuwa na mgogoro nae.

Ninapojiandaa kwa mkutano, huchukua jambo hili kwa umakini mkubwa kwa sababu na amini mandalizi mazuri huamua mafanikio ya mkutano enyewe Kwanza kabisa, huhakikisha ninaelewa madhumuni ya mkutano huo kujisomea ajenda mapema ilinijue, mada zitakazo jadiliwa, maswali ya nayaweza kuulizwa na mchango wango binafsi unatakiwa uwe upi Sipendi kuingia mkutanoni bila mwelekeo kwa sababu hili hupoteza muda na heshima Baada ya hapo, huandaa mawazo yangu kwa kuandika hoja muhimu. Maoni au mapendekezo ninayotaka kutoa. Kama mkutano unahusiana na masoma au kazi, huhakikisha nimekagua nyaraka zote muhimu, takwimu au tarifa zinazohitajika. Naamini mandalizi ya maarifa hunipa ujasiri wa kuzungumza bila wasiwasi na kunifanya nichangie kwa ubinafsi. Pia hujiandaa kimaadili na kisaikolojia, hujitahidi kwa utulivu mwenye mawazo chanya na tayari kusikiliza wingine na naamini mkutano mzuri si wa kuongea tu bali pia wakusikiliza na kuelewa mitazamo tufauti Hivyo, hujiweka tayari kupokea maoni hata yale yanayopingana na yangu, bila hasira au kujihami kupita kiasi vile vile huandaa mambo ya vitendo kama muda na mwonekano huhakikisha nafika mapema au kwa wakati simu hiyo iko kimya na nimevaa heshima Kulinga na aina ya mkutano Kwa maoni yangu ni dhamu ndogo kama hizi zinaonyesha uwajibikaji na heshima kwa watu wengine Kwa ujumla maandalizi yangu ya mkutano kujikita katika kuelewa lengo kujiandaa kielimu kisaikolojia na kivitendo Ninaamini bila mandalizi mkutano wowote huwa hauna tija Lakini ukiwa umejiandaa vizuri hata mkutano mfupi unaweza kuleta matokeo makubwa.

Siwezi kusema na penda kukimbia sana. Kwangu kukimbia si jambo ambalo hunivutia au kunipa hamasa ya kulifanya mara kwa mara. Mara nyingi ni kifikiria kukimbia naliona kama zuwezi linalo hitaji nguvu nyingi na uvumilivu mkubwa. Hasa kwa mtu ambaye hapendi sana shuguli zinazochosha mwili haraka. Ninaheshimu watu wanao penda kukimbia na wanaofanya iwe sihemu ya maisha yao ya kila siku. Lakini binafsi siionii kama chaguo langu la kwanza linalo kuja swala la mazoezi au burudani hiyo imanishi kuwa na kitu kia kabisa kwenye kati fulani ambapo naweza kukimbia kidogo Labda kwa sababu, ya sababu maalumu kama kuchilewa mahali kushiriki michezo fulani au wakati mwingine kama njia kujiskuma kiafya Lakini hata katika hali hizo kukimbia huwa si kitu ni nacho furahahiya kwa dhati na furahiya zaidi shuguli ambazo zinanipa uhuru wa kuchagua kasi yangu mwenyewe bila shinikizo la kuchoka haraka au kuhisi pumzi ikikatika sababu nyingine ni kwamba Napendelea mazoezi au shuguli zinazo changanya brudani na utulivu wa akili. Kukimbia mara nyingi huhitaji nidhamu ya juu na ratiba maalumu Jambo ambalo si rahisi kila wakati kuendana na nalo Mimi hupenda zaidi shuguli ambazo zinaweza kufanyo bila maandalizi mingi au sharti la kujilazimisha Kwa mfano kutembea kufanya mazozi mepesi nyumbani, au hata michezo mingine ambayo haitegemii kukimbia kwa muda mrefu hunivutia zaidi Pia kuna upande wa kiafya na kimwili Kukimbia kuna weza kuwa na manufa mingi kwa afya Lakini pia kuna changamoto moto kama muumivu ya migu magoti au kuchoka kupita kiasi ikiwa mtu hajazoea hili Hili unifanya nifikirie mara mbili kabdala kuichagua kama zoezi la kawaida. Napendelea njia ambazo zinanirusu kujenga afeta ratibu bila kuhusu kuma mwili wangu kupita mipaka ninayoijua. Kwa ujumla, msemo wangu ni kuamba sikimbi kwa sababu unapenda. Bali pale inaponilazimu au inapokuwa na sababu malumu. Si kitu ninachokiweka kwenye orodha ya mambo ni nayofurahiya kufanya. Kila mtu anamapendeleo yake na hili ndilo langu na amini muhimu zaidi ni mtu kufanya kiwe kinacho mfaa na, kinachomfanya ajisikie vizuri kimwili na kiakili hata kama si kukimbia.